Nywele zangu nimezilea tangu nikiwa shule ya sekondari. Nimezilea tangu nikiwa shule ya sekondari na sahizi ni kama miaka kumi na kitu. Kumi na tano kwenda juu. Kwa hio zimekaa sana zina mda mrefu. Ila naziangalia vizuri mi huzikata kidogo ili ziendele kumea vizuri.

Hekima ambayo nimejifunza katika maisha yangu, ile ambayo ni muhimu zaidi ni kulinda afya yangu. Kwanza, kupiga mazoezi, kula chakula vizuri na kuhakikisha na tembea. Baada ha hio, kuekeza pesa. Kila pesa nayopata, si eti lazima niende niitumie, ninunue vitu, bali niekeze kwa ajili ya kesho. Manake kesho hatujui vile itakavyo kuwa.

Kifaa cha teknolojia ambacho siezi kuishi nacho kabisa. Nitasema ni simu pamoja na kompyuta. Kompyuta yangu ama laptop yangu kipakatalishi siwezi kukaa bila. Maanake hivyo vifaa viwili ndo kazi yangu ndo ofisi yangu. Kwa hiyo siezi kaa bila.

Wakati wa baridi kali, mimi hujikinga kwa kuvaa magwanda ama nguo nzito ambazo zitanipa mwili joto. Halafu pia nagakikisha nimevaa yale mabuti ya kunipa joto pia. Na halafu pia mimi hutengeneza chakula kizuri ama chakula ambacho kitanipa mwili joto. Na pia nakaa chini natazama filamu kwa ustarabu.

Utaratibu wangu wa jioni huwa hivi, kila ninapomailiza kazi nahakikisha nina kikombe cha chai, cha kujiburudisha na kujistarehesha kidogo. Alafu baada ya hapo ikifika saa kumi na mbili jioni, basi navaa nguo zangu zile za kukimbia na viatu natoka naenda kutembea na kukimbia pia vile vile. Nakimbia kama lisali moja, kama saa moja hivi, nitakuwa nimerudi tena, nimefika nyumbani. Baada ya kurudi naingia naoga, alafu tena naketi chini, nakula chakula changu cha jioni. Natazama runinga, baada ya kutazama runinga, nikishikwa na usingizi basi nasali, naenda kitandani nalala. Nafurahia sana wakati wa jioni manake ni wakati wangu wa mapumziko.

Mara nyingi wikendi mimi upenda kupumzika na kabla ya kupumzika pia napenda kufanya usafi wa nyumba, kuosha nyumba kwa kihakikisha vyombo vyangu ni visafi. Alafu bada ya hapo napenda sana kuenda kuogelea na kusalimiana na marafiki. Kisha jumapili naenda kanisani, nikirudi basi nalala na pumzika.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni kampuni ya apple. Apple ambayo ni watengenezaji maarufu wa iPhone na MacBooks kompyuta na mtandao mwingine. Kwa hio nawapenda sana nawaaminia manake vifaa vyao ni thabiti.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, maanake saazingine kuna kitu ambacho kina nisumbua, ama kuna swali ambalo silijui, ama silielewi. Kwa hiyo, nitaenda mtandaoni, nisome, nitafute, nifanye utafiti wangu, kisha nijue kile ambacho kina stahili kukifanya.

Kusema kweli muda ninaotumia mtandaoni ni mtandaoni ni muda mwingi sana. Manake kazi yangu mwenyewe inapatika na mtandaoni humo humo. Kwa hiyo, hakuna vile naweza jizuia kutokana na kutotumia mtandao. Kwa hiyo, kila siku nafanya kama masaa, masita masaa sita au saba hivi mtandaoni.

Kazi za dharura ni kazi ambazo nazipa kipaumbele. Kwa hiyo nazipa kipaumbele nazipatia kazi ya mda wa mwanzo mwanzo. Ili nizifanye, nizimalize, ziniondokee. Napenda sana kuzifanya ili zikamilike kwa umakini sana.

Mimi jinsi navyopumzika baada ya siku ndefu, huwa napenda kufanya yale mazoezi ya yoga. Nitakaa chini, nichukue nivae nguo zangu za mazoezi, kisha nifanye yoga, alafu nikae chini, nifanye ile meditation inaitwa, kisha nikifanya hivo, naenda naoga na majibaridi, ili nieze kujituliza.

Chakula cha jadi ninacho kipenda, sisi tuna chakula kinaitwa kimanga. Hicho ni chakula kimepikwa na mihogo, ama ndizi, alafu kikachanganywa na maharagwe, ikisha kikasagwa, kikasagwa kikawa kigumu hivi. Hicho ni chakula ambacho unakila na maji ama na chai. Kwa hicho ndio chakula cha jadi ninacho kipenda sana.

Maendeleo ambayo ningependa kuona kwa jamii ni kuona kuwa kila mmoja anapata nafasi sawa katika jamii. Nikisema nafasi sawa namaanisha kupewa kazi. Kama wewe ni kijana, ama wewe ni mwanamke ama wewe ni mtu ambayo hujiwezi. Tuseme maumbile yako hayako hayajakamilika. Watu wote hawa wapewe nafasi sawa katika ajira na katika elimu.

Ndiyo. Napendelea sana kufuata matukio ya kimataifa. Sana sana naangalia kutoka kwa runinga channel ya inayitwa Aljazeera ama BBC. Napenda sana kuyafatilia. Nili nijue nini? Kipi kinaendelea duniani? Kipi watu wengine wanapitia? Hivyo tu.

Ripoti za kazi na zitaarisha kwa kuangalia ni kitu gani ambacho tumefanya kutoka kama ni mwezi huu tumefanya kitu hiki na nikipi kiliweza kuhitimu ama ni makosa gani ambayo tumefanya pia na yarekebisha na fanya utafiti kutokana na vituviote hivyo alafu kisha na tengeneza ripoti na hapo chini naandika ripoti hii imetokana na utafiti huu ambayo niliofanya kutokana na kazi ambayo tumefanya kwa miezi. Kadha ama tuseme kama kwa mwaka.

Wakati wa mgogoro na mtu na jitahidi sana nisipandishe hasira ila niwe na mwenzangu mwingine kando na hile ambatu na mgogoro nae ili ya nisaidia kusuluisha ilo tatizo ambalo kama kuna tatizo ama kama kuna ugumvi wowote ili awe sauti ambayo itatutaeza kuisikiza sisi wote wawili.